Ndio napenda kujifunza ama nige penda kujifunza nini kipia karika maisha kile kitu kipia ama kile kitu kipia nige penda kujifunza nijinzi ama kujua ama kujua kujua kubuni mbinu mpia ambazo niza kitekinolajia na kueza kujua nikipia ambacho kinatumika kwenye utengenezaji wasimu za mkono ama rununu nikaweze kujua. Ni nini ama nijia ngani ya mausiliano ambayo inatumika pale. Ndiyo njambo ambayo ningependa zaidi kujifunza. Ama kitu kipi ambacho ningependa kukijua katika maisha yangu. Na nikaweze kujua nijinzi ngani. Nikiwa na kitu naweza buni ama naweza teleta ama tengeneza kitu kingine ambacho kina fanana kile lakini kina tofahuti wake. Tofahuti na hile kitu ambacho natumia. Hivyo ni njia ama nampenda sana kuweza kuzidua ama kungundua njia mpya za mawasiliano.

Napenda sana kuandika kwa mkono na pia kwa sababu kuandika kwa mkono kuna kule kuelewa ama na kujifunza pia jinsi ya kutoa mwandishi ama mwandiko mzuri ambao kuvutia kwaivo ninapoandika kwa mkono utuliaji ama upumuzishaji wa akili hama utulivu wa akili vile pale ninapo kazana kuandika kitu ambacho napenda na pia ninapo andika kwa mukono sio kila wakati natembea na kombyuta kwaivo ninapo andika kwa mukono nama najifunza kwa mukono ni japo muhimu kwa sababu naweza kuna kiri mambo tofauti tofauti niwe niko chumbani ama niwe siko chumbani moradi nimebeba kile kitabu ama kile kinaitwa kwa kingereza notebook ya kuandika yale mambo ambayo nataka kwa hivyo napenda sana kuandika kwa mukono ndiposa nikaweze kujifunza zaidi kuandika ama kuweza kujua zaidi njinzi ya kuandika vizuri na njinzi ya kungundua vile naweza andika mambo mazuri ama naweza andika muandiko ambao naweza ukasomeka pale.

Tunda la kupendezo, ama tunda ambalo nalipenda Miu mwenyewe ni tunda ama matunda ya maembe. Maembe na yapenda sana. Kwa sababu, ndiyo ni ya musimu lakini maembe. Kila matunda ni ya musimu lakini napenda maembe. Kwa sababu ilo tunda li na manufa yake kwenye mwili, kwenye afya ya mwanandamu. Kwa hivyo ina nisaidia sana napo kula maembe. Kuna zile nyuzi za maembe ambazo hukuwa pale. Zinasaidia kwenye mwili. Wakati unapokula chakula na akija weza kuwa ama akija siagika vizuri kwenye tumbo. Maembe inasaidia kutoka na nazile nyuzi zake. Kwa ivo na penda sana matunda ya maembe. Kwa sababu kwenye mwili yanamanufa yake. Na pia yanasaidia kuboresha afya ya mwili. Kwa hivyo maembe ni tunda ambalo mimi na lizigati ama nalipenda kwa sana. Kwa sababu kuna ile muhimu wa maembe kwenye mwili wa mwanadamu ama kwenye mwili ama kwenye tumbo, ama kwenye viungo vya mwili wa mwanadamu.

Ndiyo, napenda mvua tena sana. Sababu ya kwanza ya kupenda mvua, mimi hufanya kilimo na biashara. Ama mimi ni mkulima? Na sababu ya kupenda mvua, kwanza, mvua inaponyesha. Kwa faida za mkulima, ama kwa faida za mtu yeyote anayefanya ukulima, kitu cha kwanza, unapopanda mimea yako ama unapoweka mbegu yako pale kwenye mchanga, na mvua ikinyesha, ni haraka ile mbegu kukua. Na kwanza labda kuuza kenye ulichopanda. Kwa hivyo, mvua naipenda pia kwa sababu kuna kuwa na kijani kibichi, ama unapata eneo, ama unapata mazingira yako na kijani kibichi ambayo yanapendeza. Pia unapata kuna chakula cha mifugo, unapata mifugo hawakosi chakula. Pia hakuna hali ya joto, ni hali ya utulivu ambayo inapendeza sana wakati wa mvua.

Mambo ninayoyazingatia usiku kabla ya kulala, kitu cha kwanza ninapofika chumbani na muda wa kulala umefika. Hapo nakua nimekula. Nikishamaliza kula napiga mswaki. Nikimaliza kupiga mswaki Naoga. Nikimaliza kuoga nayavaa mavazi za kuoga ambayo ni ya kulala. Mavazi mepesi ya kulala. Nikimaliza kuyavalia yale mavazi natulia sebuleni naomba. Ndiposa niweze kuenda kuenda kwenye chumba changu cha kulala. Ninapofika kwenye chumba cha kulala napanda nazima taa ya sembuleni. Kwanza kabla niende kwenye chumba cha kulala samahani nafika kwenye chumba cha kulala naizima taa ya chumbani kukulala. Pia ninapofika pale nachukua napanda kwenye kitanda. Najifunika blanketi. Kisha nafunga macho na kulala. Hayo ndiyo mambo nafanya kabla ya kulala.

Kwenye sekta ya kushiriki katika jamii yangu, kwanza kabisa na wanyesha upendo wana jamii, tunakuwa na umoja kama wana jamii, tunakuwa na ushirikiano kama wana jamii, pia tunakuwa na roho ya kusaidiana, ama unakuwa na roho ya hutu kwenye jamii. Pia kuna kuwa na kusikiza na na kusikizo. Unapo wasikiza wengine na kuwaheshi mumaoni yao. Pia ni jambo ingine linakuwa muhimu kwenye jamii. Kwa hivyo katika ushirikiano wa jamii yangu. Ama kwenye kushirikiana katika jamii yangu ni kuwa na umoja na pia kuwa na viongozi ambao wataweza kutatua mambo ya wana jamii kwa sababu lazima katika kila kundi. Na katika kila jambo ambalo munafanya muwe na viongozi tofauti tofauti ambao wanaongoza lile kundi. Kwa hivyo tunakuwa na viongozi ambao ni wa kupea hoja zetu kama wanajamii. Kwa hivyo hilo ndiyo jambo muhimu mtu ambaye munaweza fikishia ujumbe wenu ambapo munahitaji msaada.

Kipindi cha televisisheni ninachokipenda kwanza kabisa ni kipindi cha ambari Kimbi kipindi cha kusoma habari hiki kipindi nakipenda kwa sababu hiki kipindi kinaonyesha matukio ya siku. Matukio yaliyo ama matukio ambayo yanaweza yakawa baada. Pia yananithiri, taharisha kuhusu mambo ambayo labda yanaweza yakaweza kutendeka ama yakatokea kwenye maisha. Pia yanakutaharisha kuhusu mambo ambayo yanaendelea humu nchini pia kwenye kujua hayo mambo kutoka kwa kutoka kwa hambari. Pia kuna kuelewa ni jinsi gani mnaweza ama inakutayarisha kuhusu dhidi ya kujikinga na ubaya ama mambo mabaya ambayo yanaweza yakatendeka kwa hivyo mimi napenda kipindi ama vipindi vya habari. Kwa sababu hizo ndiyo ama hayo ndiyo maneno ama ndiyo mambo ambayo nazingatia sana kwenye kipindi ama vipindi.

Kwenye utaratibu wangu wa jioni, mambo ninayo shiriki na kufanya mchana ukiisha ni kama vile kuja kufanya manafanya zoezi kabla ya kufika chumbani naenda kwenye gym. Naafanya zoezi kwa muda labda wa masa mawili. Baada ya hapo naelekea chumbani naenda natayarisha kahawa kabla ya chakula kuiva kwenye kutayarisha kahawa na chakula kinaendelea ama naendelea kujipanga jinzi ya kukitayarisha chakula napo maliza kutayarisha kahawa ni kaendelea kukuinywa ile kahawa naendelea pia kutayarisha chakula chakula chepesi cha jioni vile mchele ndio nikaweze kuhula na mambo ya jioni ambayo napenda ama sheree za jioni ambazo napenda kufanya ni kusikiliza mziki kutulia na marafiki pia jinzi navyo jianda kulala kwenye kujanda kulala ni kupiga msuaki kuoga na kufanya mambo kama ayo ndiposa nikaweze kuingia chumbani nikalale najizi najiisi wakati wa jioni wakati nimepiga shawa ama wakati nimeoga huwa najisikia mwili umetulia ama mwili umepumuzika waha ndio mambo nayo zingatia wakati wa njioni.